Napenda kuamuka kabla ya jua na kulala mapema. Napenda sana amani na utulivu wa asubuhi na mapema kabla ya jua kuchomoza. Hakuna kelele nyingi na kwa kweli hunipa muda wa kutafakari, kusali, au hata kupanga siku yangu bila usumbufu wa wote. Nishati na uzalishaji. Pili, nadhani utaratibu huu wa kulala mapema na kuamka mapema hufanya najiisikiw mwenye nishati zaidi na mzalishaji siku nzima. Mwili wangu unapata usingizi wakutosha, ninaweza kuwanza kazi zangu nikiwa freshi kabisa. Wakati fulani nilikua na lala usiku sana na kuamuka marehemu, na kwa kweli nilihisi nimechoka kila wakati. Sasa hisia ninazo pata ni za afta bora, furaha na nadhani utulivu wa akili. Kwa hivyo, kwa ufupi, napenda sana utaratibu huu kwa sababu ya amani, nishati na kwa kweli afyabora.

Nadhani, kitanda kizuri ndio ni nacho penda zaidi. Kwanza, napenda kitanda kizuri kwa sababu ya starehe isio elezeka na usingizi mzuri wa usiku. Tofauti na kitanda kigumu kinacho weza kuwacha mwili ukiwa na maumivu. Kwa kweli, kitanda kizuri unipa amani na utulivu wa kulala bila usumbufu. Nakumbuka niliwahi kulala kwenye kitanda kigumu kidogo na nadhani niliamuka nimechoka sana. Hivi kwamba nilitamani kurudi nyumbani kwangu. Ilikuwa ni usumbufu mkubwa. Ilinifanya nitambue umuhimu wa kitanda bora kwa afya yangu. Hisia ninazo pata. Ninapo lala kwenye kitanda kizuri ni za kurithika. Ni kama kila kitu kiko sawa na ninaweza kuamka ni kiwa nimepata nguvu mpya tayari kwa siku mpya. Kwa hivyo, kwa ufupi, napenda kitanda kizuri zaidi kwa sababu ya starehe usingizi bora na na ninathani afya bora.

Swali hili linafanya nifikirie sana kuhusu njia yangu bora kabisa ya kustarehe. Njia yangu bora ya kustarehe ni piknik ya peke yangu. Kwanza napenda sana kwenda piknik ya peke yangu. Ni wakati wangu wa pekee ambapo naweza kupata amani na utulivu mbali na msongamano. Kitabu na mziki. Nadhani siwezi kusahau kitabu kizuri na mziki mtulivu. Kusoma, hunipeleka katika ulimwengu mwengine. Mziki hutuliza roho yangu kabisa kuangalia maji. Nakumbuka wakati mwengine, mimi huchagua sehemu karibu na maji kama ziwa au bahari. Na kwa kweli, kuangalia maji, hutuliza macho yangu na mwili mzima. Kwa hivyo, kwa ufupi, Napenda sana utaratibu huu wakustarehe kwa sababu ya amani, kitabu, mziki na nadhani asili.

Ninapenda utulivu amani na wema wa watu mtani kwangu. Kwa kweli, ndivyo ninavyopenda zaidi. Kwanza napenda sana utulivu na amani mtani kwangu kwa sababu hunipa amani ya akili. Kwa kweli, hisia ya usalama tofauti na maeneo enye kelele nyingi au msongamano. Utulivu huu uniruhusu kupumzika kweli na kulala vizure. Mazingira yenye utulivu huunda msingi wa maisha bora. Huwezesha mimi na wengine kuzingatia malengo yetu na kujenga maisha yenye maana. Mimi huona ni muhimu sana kuwa na majirani wema na wakarimu. Ukarimu wao iwe ni kupokea salamu au kusaidiana wakati washida hujenga hisia ya umoja uhusiano mzuri kati ya watu. Wema wa watu husaidia kupunguza msongo wa mawazo kuongeza furaha kwa jumla na ni kama kila mtu anajali na anataka kusaidia. Hiyo ni hisia nzuri sana. Napenda sana utulivu amani na wema wa watu mtani kwangu kwa sababu hufanya maisha kwa rahisi salama na yenye furaha.

Bila shaka ninapenda kuangalia nyota. Napenda kuangalia nyota kwa sababu ya uzuri wa anga lenye nyota nyingi sana na wa kipekee. Kwa kweli unipa hisia ya kustaajabu na kufanya nijisikie mdogo sana mbele ya ulimwengu mkubwa. Ni kama kutazama sanaa bora kabisa ya asili. Amani ya ndani. Kitendo cha kutuliza akili na kuangalia anga lenye giza na nyota hunipa amani ya ndani isioelezeka, hisia ya utulivu na kupumzika ni muhimu sana kwa afya. Niliwahi kuangalia nyota na babu yangu. Ambapo aliniambia kila nyota ina hadithi yake.Hisia hizo za amani na hekima bado ninazo nathani unipa utulivu mkubwa. Kwa hivyo, napenda sana kuangalia nyota kwa sababu ya uzuri wake usioelezeka na amani ya ndani inayoufuata.

David Munywa, mchezaji mashauri wa mchezo wa Darts kutoka Kenya. Aliendika historia kwa kuwa mkenya wa kwanza kabisa kushiriki na kushinda mechi kwenye michono ya dunia ya PDC World Darts Championship huko London mnamo December 2025. Kando na mchezo wa Darts, Munywa anafanya kazi kama daktari wa mifugo huko Nairobi. Jina lake la utani kwenye mchezo ni why not, ambalo linaonyesha mtazamo wake wakujaribu mambo mapia na enye changamoto. Katika mechi ya kia kwanza alishinda, mchezaji nambari kumi na nane duniani, Mike Tedeka wa Ubelgiji baada ya kuwa nyuma kwa seti mbili sufuri. Ushindi huu ulielezo kama moja wapo ya mshangao mkubwa zaidi katika historia ya michwano hiyo. Nadhani, safari yaki ya mafanikio ambayo ilianza tu mnamo 2022 alipo jifunza kucheza datu kwenye bar imeibua ari kubwa nchini Kenya na Afrika nzima kuhusu mchezo huo na uwezo wa vipaji vyandani. David Munywa ni mchazaji ni nae mkubali sana kwa sababu ya ushujaa wake, istoria alie yandika na kwa kweli jinsi alivyo wa hamasisha wengine.

Naam, Zanzibar. Zanzibar inajulikana sana kwa pwani zake maridadi zenye mchanga mweupe, safi na maji ya buluu, yanayongaa ya bahari ya hindi. Ni kama paradiso halisi na kwa kweli hunipa hisia ya utulivu na amani kubwa. Pili, nadhani Stone Town, yaani mji mkongwe, ni mahali pa pekee sana penye historia tajiri ya mchanganyiko wa utamaduni za kiafrika, kierabu, kihindi na ulaya. Napenda sana kutembea kwenye mitaa yake membamba na kuona majengo ya kale yenye milango ya kuvutia. Vyakula vitamu vya Zanzibar na ziara za mashamba ya viungo ni sehemu muhimu ya uzoefu, harufu ya karafu, mdalash, mdalasini na viungo vingine hunipa hisia nzuri sana. Ukarimu wa watu wa Zanzibar na utamaduni ya kiswahili hufanya mahali hapa kuwa pa kipekee sana. Hisia za kuungana na watu wema na wenye furaha ni nzuri sana. Kwa hivyo, Zanzibar ni mahali pazuri sana pa kusafiri kwa sababu ya uzuri wa asilia na utajiri wa utamaduni.

Mimi ni mhitimu wa uhasibu na kwa kweli ninafurahia sana fani hii ni kama kucheza na namba na nadhani kuhakikisha kila kitu kikosa wa kifedha. Kila kazi inachangamoto zake kwenye uhasibu matarajio ya juu ya usahihi na muda ni changamoto kubwa sana. Kila wakati unahisi shinikizo la kufanya kila kitu kikamilifu. Hisia ni nazo pata kuhusu matarajio haya ni za wakati mwingine kuchanganyikiwa au hata wasiwasi. Ningependa sana kubadilisha hiyo sehemu. Ningependa kuwa na mazingira ya kazi yenye kuelewa zaidi kuhusu makosa kidogo na kupunguza shinikizo hilo. Kwa ufupi, napenda sana uwasibu lakini ningependa kubadilisha matarajio ya juu ili kupata amani zaidi.

Rugby ya wanaume na hasa timu za Kenya na Afrika kusini. Kwanza, timu ya Kenya inayojulikana kama shujaa, huleta hisia nyingi sana za uzalendo na fahari. Napenda sana kushangilia shujaa kwa sababu ya ari yao ya kupigana isio kata tamaa. Na kwa kweli, uwezo wao wa kutoa mshangao mkubwa kama walivyofanya walipo shinda Afrika kusini na kufuzu moja kwa moja kwa olimpiki za Paris 2024. Mashabiki, hujaa, viwanja na kuonyesha upendo mkubwa kwa timu yao. Pili, nadhani Afrika kusini ni timu nyingine yenye nguvu sana na historia ndefu ya mafanikio kwenye mzunguko wa dunia wa rugby sevens. Napenda sana kuwashangilia kwa sababu ya nidhamu yao ya kimkakati mchezo wa kasi na uwezo wao wa kushinda medali. Rugby inanafasi kubwa sana katika utamaduni wa Afrika kusini. Ikiashiria umoja wakitaifa. Kushangilia timu za taifa, huleta hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Hujenga umoja na nadhani hutupa motisha na hisia chanya sana. Kwa hivyo, napenda sana kushangilia timu hizi mbili za kiafrika katika rugby ya wanaume kwa sababu ya ushindani wao na hisia za uzalendo na umoja wanazoleta.

Sherehe ya kupendeza sana ni sherehe ya kupiga kambi porini na marafiki zangu. Kwa kweli ni naipenda sana. Napenda sana mazingira ya asili hasa kupiga kambi porini. Isia ya kuwa mbali na msongamano wa jiji. Kwa kweli, kutulivu wa asili hunipa amani kubwa ya akili na huru. Wakati wa usiku, mimi kupenda sana kukaa karibu na moto mkubwa wa kambi. Kunywa vinyoaji na marafiki zangu na kusimulia hadithi au kuimba. Ni wakati wakipeke sana wakuungana. Chakula kizuri na marafiki. Ufanya uzoefu uwe kamili kupika chakula rahisi kwenye moto na kula pamoja ni raha sana. Kumbu kumbu hizo ni zakudumu sana. Napenda sana sherehe ya camping foreigni kwa sababu ya asili marafiki na furaha isio elezeka.

Napenda sana kunywa kahawa yangu asubuhi kwenye roshani wakati wa kiamsha kinywa. Ni wakati wangu wa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri sana. Sipendi kunywa kahawa peke yake, mimi huifurahia sana na chapati ya mayai tamu. Mchanganyiko wa ladha hizo ni wa kipekee sana. Mimi huongeza maziwa mazima na sukari ili kuipa ladha nzuri na kuifanya iwe tamu zaidi. Hii ndiyo siri yangu ya kufurahia kila tone. Hisia ninazopata, ninapokunywa kahawa yangu asubuhi, ni za furaha na amani ya akili. Ni kama ninaanza siku kwa mguu wa kulia na nadhani ninaweza kufanya chochote. Napenda sana utaratibu huu wa kahawa kwa sababu ya utulivu, ladha nzuri na kwa kweli furaha inayofuata.

Mitandao ya kijami ninayotumia ni kama Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Napenda Facebook kwa sababu ni rahisi sana kuwasiliana na marafiki na familia. Kujiunga na vikundi mbali mbali na kwa kweli kupata habari na matukio ya jami. Ni jukwaa kubwa na lenye watumiaji wengi sana barani Afrika. Instagram napenda sana kwa sababu ya kuonekana. Napenda sana kushiriki picha na video fupi kufuata mambo ya mtindo na wasanii maarufu. TikTok ni ya kufurahisha sana kwa sababu ya video fupi fupi za burudani na elimu. Ni rahisi sana kupata video za kuchekesha au kujifunza kitu kipya na algorithm yake ni nzuri sana katika kupata vitu unavyopenda. Youtube ni chanzo changu kikuu cha video ndefu, mafunzo ya kina na habari. Ni kama maktaba kubwa ya video ambapo naweza kujifunza karibu chochote nadhani video zake hudumu kwa muda mrefu na zinaweza kutazamwa tena na tena. Mimi hupenda sana kutumia mitandao hii kwa sababu ya urahisi burudani, elimu na kwa kweli uwezo wa kuungana na ulimuengo.